Naam, kuzungumzia timu ambayo mimi ninaipenda sana kimchezo na ambayo ninaifuata na ninaifuata kwa umakini sana. Mimi ninaipenda timu ya Manchester City, maanake ni moja ya timu ambazo zimepanda kwa kasi kubwa kihistoria hasa katika hii karne ya ishirini na moja. Ubora wake wa kihistoria unanifurahisha sana maanake kutoka kipindi cha mwanzo hadi kipindi cha mafanikio ambacho ni kipindi cha kati. Hadi sasa ambapo sasa ni wale ni vigogo. Enzi ya mageuzi makubwa na sasa kizungumzia kuanzia kwa uongozi, unapata kweli ile ni timu kubwa sana katika ulaya na dunia mzima ambayo inajulikana kwa ubora wake, wachezaji wenye talanta kubwa kubwa na maana ni kilabu nzuri sana. Ni kilabu yenye historia ya mabadiliko kubwa kutoka timu ya kawaida, kudhorora, kufufuka, kuwa supa pawa ya soka la kisasa. Maanake ukiwaangalia vile wanavyocheza na yale matokeo wanayotoa kwa kweli ina ubora sana na inawafurahisha inawafurahisha wale wafuasi na wale wanayoifuatilia moja kwa moja.

Naam, kwa mtu mwingine ningependa kumpa ushauri wa aina mingi, ningependa kumpa ushauri wa kuthamini ya elimu na ujuzi. Vile vile, yaani sio lazima tu chuo kikuu pekeyake bali ujuzi wa kiufundi, biashara, teknolojia, mambo ya dunia na yale ya leo na inalipa na ujuzi. Vile vile ningependa kushauri haswa vijana kuepuka na makundi mabaya. Marafiki wabaya wanaweza kukuinua wanaweza kukuweka mahali ambapo kukuweka katika vikundi vibaya ambavyo havita kusaidia manake kutafuta marafiki wazuri wanaweza kukuinua wanaweza kufanya uendelee vizuri na kufanya vizuri ningependa pia kuwashauri wawe na nidhamu njema. Kuamka mapema, kufanya kazi, hata bila kusukumwa kusema hapana kwa mambo mabaya vile vile kuheshimu wazazi. Wawe na watu wakubwa kuepuka tamaa ya pesa ya haraka na kulinda afya yao vizuri.